Napendelea hali ya hewa ya joto kuliko baridi kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi katika shuguli za kila siku. Joto hunipa nafasi ya kutoka nje, kufanya mazoezi na kushiriki shuguli za kijami bila kusumbufu wa kuvaa mavazi mazito au kuhisi baridi kali. Pia napenda jinsi jua linavyo, boresha hali ya moyo na kunifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha. Wakati wa joto ni rahisi kusafiri kufanya kazi za mikono na hata kupumzika nje nikifurahia upepo mwanana. Ingawa baridi ina uzuri wake hasa wakati wa asubui tulivu au mandhari yenye ukungu. Mara nyingi huleta uvivu na usumbufu kwangu joto hunifanya nijisikie hai zaidi na kunisaidia kupanga ratiba yangu ya kwa urahisi kwa ujumla, napendelea joto kwa sababu linaendana zaidi na mtindo wangu wa maisha na hunipa faraja na motisha kila siku.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kutegemea ratiba yangu na filamu zinazoonyeshwa kwa wakati huo kwangu kwenda sinema ni njia nzuri ya kupumzika na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo wa masomo au kazi za kila siku napenda mazingira ya sinema kwa sababu ya skrina kubwa, sauti nzuri na hisia ya kushiriki, ya kushiriki tukio moja na watu wengine. Pia hunipa nafasi ya kutumia, muda na marafiki au familia. Njambo linaloongeza furaha zaidi wakati mwingine nikikosa muda wa kwenda sinema, huangalia filamu nyumbani. Lakini uzoefu wa sinema huwa wa kipeke zaidi. Kuona filamu mpya kwenye sinema hunifanya nijisikie nimeburudika na kupata maada za kujadilia na wengine. Kwa ujumla kwenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio hunipa furaha, burudani na mapumziko muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kutumia mtazamo wa hatua kwa hatua na mtazamo chanya. Kwanza, ninajitahindi kuelewa tatizo kikamilifu kwa kuchambua chanzo chake na kuangalia ni sehemu gani ya kazi inayoadhirika. Baada ya hapo, ninakusanya taarifa na mashauriano kwa wenzangu. Hao viongozi kwa timu ili kupata mwanga zaidi na mawazo tofauti. Kisha ninapanga suluhisho zinazowezekana niki lingalisha faida na hasara kwa kila njia. Kisha kuchagua njia bora zaidi kutatua tatizo. Katika hatua ya utekelezaji. Ninahakikisha kuwasiliana wazi na timu ili kila mtu fahamu hatua zinazochukuliwa. Mwisho, ninachunguza matokeo baada ya tatizo kutatuliwa na kujifunza kutokana na chagamoto hiyo ili kuepuka makosa ya nayofanana badaye. Kwa mtindo huu tatizo linalo shugulikuwa kwa ufanisi bila kuhangaika na kwa ushurikia.

Kwa ujumla sipendi sana kuvaa vipuli lakini ninaelewa kwa nini watu wengi huvidhamani na kama sehemu ya mtindo na kujieleza. Kwangu, napendelea mwonekano rahisi na wa kawaida hivyo sihitaji vipuli ili kujisikia nadhifu au kujiamini hata hivyo, ninaona vipuli vinaweza kuongeza mvuto na upekee kwa mtu. Hasa vinapochaguliwa kwa kuzingatia mavazi na au tukio husika. Katika hafla maalumu au sherehe, ninaweza kuviona vipuli kuwa vya kuvutia na vinavyokamilisha mwonekano wa mtu. Pia ninaheshimu watu wanaotumia vipuli kama njia ya kuonyesha utamaduni, ubunifu au utu wao ingawa sehemu ya mtindo wangu wa kila siku, sina tatizo ninavyo na naona ni vina nafasi yake katika ulimwengu wa mtindo. Kwa kifupi, sipendi kuva vipuli binafsi, lakini navidhamini kama njia hariri ya kujipamba na kujieleza.